Mimi huona kudumisha mahusiana ya karibu na yenye heshima na wazee wangu kuwa msingi mkuu wa kupata busara na mwongozo wa maana hapa mjini. Inanibamba sana kusikiliza simulizi zao na mafunzo ya maisha. Jambo linalofanya kila wakati tunapokaa pamoja kuwa na thamani kubwa ya kipekee na ya nguvu. Utaratibu huu unanipa utulivu mkubwa wa akili. Na nishati ya kuthamini asili yangu nikijihisi mwenye baraka na miondoko ya uwakika ninapofwata nyayo zao za hekima.